Mtoto akiwa, mimi huwa namkimbisha hospitalini, ili aweze kuonwa na daktari wake, daktari wake. Namuelezea kile ambacho nimeona mtoto amekuwa akionyesha naelezea daktari na daktari anamtibu, anampea madawa, na la maana sana nazingatia yale ambayo daktari anasema kama anasema mtoto asifanye hivi nazingatia sana iyo.